Unafanya nini kwanza unapoanza kazi ninapo anza kazi naanza na kuwasha vifaa vyote vya umeme ambavyo vinatumiwa kufanyia kazi. Pia ninavuta mabench ya wagonjwa pamoja na mabench ya maabara tunayofanyia kazi. Kwa ajili ya kuanza kazi rasmi.

Je, una ndege wa kufugwa nyumbani? Ndio, ninao ndege wa kufugwa nyumbani ambao ni njiwa Kuku Bata Na kasuku. Ndio ndege ambao ninao na ninawafuga nyumbani kwangu.

Unafanya nini kila asubuhi unapoamka? Kila asubuhi ninapoamka hufanya mazoezi ya kukimbia. Baada ya hapo hurudi nyumbani na kuoga na kuanza kujiandaa kurudi kwenda kazini. Ndio vitu ambavo hufanya kila asubuhi ninapoamka.

Timu gani ya michezo unayofuata? Timu ya michezo ninayofuata. Ni timu ya Yanga Sports Club. Ni timu ambayo naipenda naifuatiria sana. Kila mechi itakayocheza hupenda kujua matokeo yake.

Unafanya nini ili kujitunza? Kitu ninachofanya ili kujitunza nazingatia afya yangu. Nazingatia muda wa kula. Nazingatia mazoezi na vitu mbalimbali ambao vinanisaidia katika afya. Na kuzingatia usafi pia.

Unapenda kutumia muda na familia yako vipi? Unapenda kutumia muda na familia yangu wakati wa kuzungumza. Mambo mbali mbali ya kijamii, kifedha, pia kuinuana kiuchumi katika familia yetu.

Je umewahi kulima nimewahi kulima miaka mitatu nyuma ili pita nililima mazao kama mahindi maharage mpunga pamoja na alizeti kwa ajili ya mafuta.

Unafanyaje kazi na timu ya mbali. Kufanya kazi na timu ya mbali nafanya nao kupitia mawasiliano Either kwa kutumia simu pia kwa kutumia kwa kutumia system ambazo zinakuwa zinaweza kuwafuatilia katika utendaji wao wa kazi.

Jee unaweka picha zako mtandaoni sipendelei kuweka picha zangu mtandaoni. Kwa sababu si hulka yangu kufanya hivyo. Na si kitu ninapenda sana kuweka picha zangu mtandaoni kwa sababu siamini kuwa kama picha zinaweza zikakaa kwa muda mrefu na bila kudukuliwa.

Unapenda kucheza au kutazama michezo. Ndio napenda kucheza. Hasahasa michezo ya simu. Kama eFootball lakini pia napenda kucheza. Mpira pamoja na wenzangu. Hasahasa nyakati za jioni kama siku hiyo siendi kazini. Ndio michezo ambao hupendelea sana. Pamoja na volibo.

Unahimizaje ushirikiano katika timu. Ushirikiano uhimiza katika timu ni pamoja na kuwa himiza kufanya kazi kwa juhudi, kwa moyo mmoja na bila kutegeana na bila pia kukata tamaa. Kwa sababu ni kitu ambacho kitasaidia na ina kina manufaa katika maisha yao. Lakini mara nyingi hutumia msemo wa umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu.

Je, unapenda maua? Ndiyo napenda maua kwa sababu maua huonyesha mandhari kuonekana nadhifu na nzuri. Kulingana na utakavyokuwa umeyapanga na kuyapangilia katika eneo husika. Pia inahitajika uyatunze vizuri ili yaendelee kuwa mazuri na kuifanya mandhari iwe nzuri zaidi.

Je unapenda upepo au AC napenda upepo kuliko AC kwa sababu AC huniumiza sanasana hunisababishia kupatwa na mafua lakini upepo ni mzuri kwa afya na hauumizi pia.

Unapenda kula wali au ugali. Napenda kula ugali kwa sababu ugali unanipa nguvu. Ugali unakaa muda mrefu tumboni. Pia ugali ni chakula pendwa sana katika familia nyingi za Afrika. Pia wali napendelea lakini si kwa sana.

Nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri? Kitu kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni pamoja na usafi katika eneo la kazi. Mpangirio wa vitu katika eneo la kazi. Kutoa uchafu wowote ambao hauhitajiki katika eneora kazi ili kuifanya eneo la kazi lionekane kuwa safi kwa ajiri ya kazi maarum.

Unatumia simu yako kwa nini zaidi natumia simu yangu zaidi katika mawasiriano. Kujifunza mambo mbalimbali kupitia mtandao. Pia natumia simu yangu kwa ajiri ya kuweka ratiba yangu katika siku na wiki kwa ujumla.

Unapendelea mwanga mkali au mwanga wa kati na pendelea mwanga wa kati kwa sababu mwanga wa kati ni mzuri pia unasaidia kupunguza matatizo ya macho na kwa sababu mwanga mkali huharibu macho pia haufai kwa ajili ya matumizi.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uchapa kazi, utendaji kazi mzuri, ufuatiliaji wa kazi ambazo zinakuwa zimetorewa na sehemu usika. Pia kwa upatia mulali wafanya kazi, wafanya kazi kwa juhudi.

Unapendelea kunyoa au kufuga ndevu. Sipendelei kufuga ndevu. Upendelea zaidi kunyoa kwa sababu ndevu unifanya kuwashwa kidevu. Koo hiyo ndo sababu ya mimi kupendelea kunyoa ndevu.

Je, unapenda kuogelea? Sipendi kuogelea kwa sababu maji huingia maskioni na pia huingia mapuani. Kitu ambacho kinanifanya najisikia maumivu makali. Na pia nikiogelea najikuta napauka mwili.

Kipindi gani cha televisheni unachopenda? Kipindi cha televisioni unachopenda? Hasa ni kipindi cha habari. Habari kutoka idhaa ya kiswaili ya BBC Ambacho hurushwa saa tatu usiku katika channel ya Star TV. Ni kipindi ambacho kinanisaidia kujua mambo mbalimbali yaliyotokea ulimwenguni.

Unaenda maktabani marangapi. Mimi uwenda maktabani kwa wiki marambili. Kwa jiri ya kujifunza vitu mbarimbari hasa vinavyo usiana na kazi nayoifanya. Pia kujifunza vitu mbarimbari nje ya kazi nayo ifanya kupitia vitabu na kuperuzi kupitia internet.

Niambie kuhusu timu yako unayoipenda ya mpira wa miguu. Namba moja, unaweza kushiriki ni timu gani ya mpira wa miguu unayoipenda. Timu ya mpira wa miguu ninayoipenda ni timu ya yanga. Namba mbili, labda unaweza kueleza ni tangu lini umeanza kuipenda timu hii. Tangu mwaka elfu mbili kumi na moja ndipo nilipoanza kuipenda timu hii. Namba tatu je, unakumbuka mchezo wa kushangaza wa timu yako. Na kumbuka mchezo warocheza dhidi ya simba. Warifunga magori sita. Namba nne, ungependa kueleza ni mchezaji gani unampenda. Katika timu hiyo, nampenda mzize. Mchezaji ninayempenda. Namba tano, unahisi ni timu yako inaposhinda. Kitu unacho hisi pale timu yangu inaposhinda ni furaha, kujitia moyo, pia kuona sisi tunaweza katika timu yetu.

Unatumia njia gani ya usafiri kila siku? Njia ya usafiri ninayotumia kila siku ni pikipiki, hasaa pikipiki bajaji. Kwa sababu, yenyewe ndiyo inagarama nafuu kuliko usafiri mwingine. Pia husaidia katika safari mbalimbali, kama vile kuenda kazini, hata pia mjini.

Jee, unapenda kujaribu vyakula vipia. Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipia ambavo sijaikuvila mfano, pizza na vyakula ambavo ni vinapendelewa sana nje Afrika mashariki. Natamani napenda nivijaribu pia.

Unahisi vipi kuhusu wasilisho? Hujihisi furaha. Endapo wasilisho, nitakalowasilisha ilikapitishwa, lakini hujihisi kutia juhudi na nguvu zaidi katika eneo lile ambalo litatokea sijakubaliwa katika wasilisho langu.

Nini kinacho kufanya ucheke? Kitu kinacho nifanya nicheke ni masihara ya hapa na pale. Pia kuangalia video fupi fupi ambazo hutumwa mitandaoni lakini pia hucheka endapo nitaona kitu ambacho kinafurahisha.

Je? Unapenda kuzungumza kuhusu siasa? Sipendi kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu siasa siifahamu kiundani na siifahamu vizuri zaidi. Pia siasa ni kitu ambacho sijakisomea kwa hiyo si lahisi mimi kuzungumzia siasa kwa sababu siilewi.

Una andaa ripoti ya kazi vipi? Ripoti ya kazi na iandaa kwa kutenganisha wagonjwa wanaotumia bima na wagonjwa ambao wanakuja na hela mkononi kwa hiyo wagonjwa nye bima nitawandika kivyo na vipimovyo walivo vipima na pia wagonjwa ambao mekuja na hela mkononi nitawandika kivyo na vipimovyo walivo kuja kupima.

Niambie kuhusu njia unaotumia kupumzika. Namba moja, unaweza kueleza ni nini kinachokufanya utulie. Kitu kinachonifanya nitulie ni kwa saa kwa ajiri ya kutafakari kwa maakini sana ndio maana inanipelekea mimi kutulia. Namba mbili, labda ni mazoezi ya yoga au meditation. Sana sana ni meditation almarufu kwa kiswaili kama kutafakari kwa maakini. Namba tatu je unakumbuka wakati ulipojifunza njia hii ya kupumzika. Nakumbuka ni wakati ambao nilikuwa nimekaa nyumbani kwa muda mrefu na sina kazi. Hiyo ni njia ambayo ilinifanya nianze kufikiria kwa muda mrefu. Namba nne. Ungependa kushiriki ni muda gani. Unachukua nachukua takribani lisaa li moja na nusu. Namba tano unahisi jinsi gani baada ya kupumzika. Hujihisi vizuri. Na tayari kwa ajiri ya kutatua tatizo au changamoto Niliyokuwa Na iwaza au kuifikiria kwa muda huo.

Una jenga mahusiano vipi na wafanya kazi wengine? Kujenga mahusiano na wafanya kazi wenzangu ni pamoja na kuwa omba tufanye kazi kwa moyo mmoja. Tusifanye janja janja katika kazi, tufanye kazi kwa juhudi. Na kwa nguvu zote ili tuifanye kazi kwa ufasaha na umakini zaidi.

Je, unahifadhi kitu cha thamani? Ndiyo, nahifadhi kitu cha samani kwa ajili ya matumizi ya baadai na pia husaidia katika jambo fulani hapo baadae na ndo maana huifadhi kitu cha samani kwa ajili ya matumizi ya hapo baadae.

Unafanyaje kazi ya ushirikiano na wengine. Kazi ya ushirikiano na wengine tunayofanya kwa pamoja, kwa moyo mmoja, kwa juhudi na jitihada nyingi ili kuimaliza kazi hiyo kwa wakati husika na wakati unaohitajika hiyo kazi imeisha, ndo maana hufanya kazi kwa ushirikiano na kwa pamoja na wengine.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu anayeaanza kazi. Ushauri ambao ningependa kumpa mtu ambaye anaenda kuanza kazi. Nikuwa na moyo wa subra katika kazi. Kuvumiria mambo yote ambayo yanatokea kazini kwa sababu kila kazi huwa na changamoto yake na ndo maana nitampatia ushauri kama huu ili asikate tamaa katika kazi.

Unachaji kifaa chako mara ngapi kwa siku? Kifaa changu hasa simu, huichaji mara moja kwa siku. Ninapoendo kulala ndipo huiweka simu hiyo chaji au kifaa changu chaji na nitakapoitoa, nitaitumia hadi usiku tena ndio nitakapoenda kuiweka chaji.